Nina zoea nzuri nililoli jenga la kuwasaidia watu wasiojiweza ambao wanaishi karibu nami. Hapo awali sikuwa na moyo wa kusaidia na pia sikuwa na huo uzito ama sikuwa naona likiwa jukumu langu kuwasaidia watu. Siku moja nilipohamia mahali ninapoishi. Kuna mama alikuja kwangu kunigongea mlango. Akaomba nimsaidie chakula cha jioni kwani kama singewasaidia hiyo siku wangelala njaa. Nilimpatia unga na mboga ili wapate chakula cha jioni hiyo siku. Baadae huo usiku nilikaa nikifikiria jinsi ambavyo baada ya kula chakula hicho hawangeweza kupata chochote. Maishani mwangu mimi sijawahi kukosa chakula hata siku moja. Niliketi nikifikiria jinsi ambavyo Mungu amekua mwema kwangu na jinsi ambavyo hakuna kitu chochote nilichompa Mungu ili kuishi maisha ambayo ninayoishi ambayo sio ya kukosa. Hapo, niliamua kwamba, baada ya kupata mshahara, kila mwezi, nitakua ninatenga pesa, ambazo niza kuisaidia hiyo familia. Hua ninawasaidia kupata chakula, na pia, mara kwa mara, ninaweza kuwapea nguo. Wakati mwingine, ninawaomba marafiki zangu wanisaidie ili kuilisha ile familia. Wanatoa usaidizi wao, wa kifedha, chakula kama vile unga, mboga na mchele, na pia maharagwe, na pia wanaweza kutoa nguo zao. Kila wakati ninalotenda tendo hili, ninajihisi furaha na pia ninajiona mtu mwenye maana kwa jamii kwani ninaweza kuwasaidia. Inanisaidia pia kuona maisha yangu kama mtu ambaye ana shukrani. Ninawafunza wanangu pia kuwa watu wenye huruma na kuwa watu wenye kuwasaidia wengine. Mara nyingi familia ile huja kwangu kunishukuru na pia kuniambia jinsi ambavyo wanashukuru Mungu kwa kuwapa mtu kama mimi. Nikiangalia maisha yangu ya nyuma na ya wakati huu, ninaona kuwa hili jambo nililo zoea kufanya wakati huu ni jambo la maana na pia lina manufaa sio tu kwa ile familia ninayo isaidia pia kwangu mimi.

Kuna mambo mbali mbali ninayoyafanya ili kujitunza. Kwanza ninaishi mahali ambapo nipatulivu na ni pasafi. Nilichukua muda mrefu kutafuta mahali nitakapoishi wakati wangu wa kuhama ulipofika. Nilitafuta nyumba ambayo ni kubwa inayo hewa safi na ina mwangaza. Pia mazingira ya hapa karibu ni masafi, matulivu na mahali hapa kuna amani. Majirani wangu pia ni watulivu na hawapendi kelele hivyo ninajihisi nimetulia ninapoishi hapa. Sipendi mazingira machafu yaliojaa takataka ama yaliyo na harufu mbaya. Pili ninakula chakula kizuri, kisafi na chenye afya. Mara nyingi ninaeza kuendea viungo vyangu kama vile mboga nyanya na vitunguu kutoka kwa soko ambayo ni safi na ina mazingira mazuri ama kuyanunua kwenye maduka makubwa ambayo nimehakikisha kuwa yanaleta viungo na vyakula safi. Ninapenda pia kukitayarisha chakula changu kiwe kizuri, kisafi na kitamu. Ninapenda sana sana ukula matunda. Ninayanunua matunda mambichi ambayo pia ni safi. Ninapenda kujitengenezea juisi za matunda ambayo ninayafinya kutumia umeme. Ninakunywa maji mara nyingi ikiwemo kama lita mbili kila siku. Tatu, ninapenda kujitunza kiakili. Kila wakati ninahakikisha kwamba baada ya siku nimeketi na kufikiria mambo nilioyafanya mchana. Kuona ni nini nilichokifanya vizuri na ni nini nilichokifanya ambacho hakiridhishi. Ninapofikiria mambo ambayo hayaridhishi ninaangalia jinsi ambavyo nitajirekebisha na pia jinsi ambavyo nitafanya amani na watu ambao labda nimekua na mgogoro nao. Ninapenda pia kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Wakati wangu wakulala nina hakikisha kwamba hakuna kelele yoyote sana sana kutoka kwa radio ama kutoka kwa runinga ili zilizomo hapa nyumbani kwangu. Ninapenda pia kuhakikisha kwamba nina watunza watoto wangu vivyo hivyo. Wakati ambao nina mchambuko wa kiakili, ninamtafta mtaalam wa mambo ya kiakili ili kuomba usaidizi ama kumwambia shida ambazo zinanisumbua kiakili ili kupata usaidizi. Pia ninapokuwa mgonjwa ninapenda kwenda hospitalini ambazo zimeidhinishwa na pia ninahakikisha kwamba dawa ambazo ninazipata zinanifaa. Ninapenda sana kuchunga afya yangu.

Ninapotazama inje, kutoka kwa dirisha langu, ninaeza kuviona vitu mbali mbali. Kwanza, kuna jumba moja, kubwa la kifahari la kukondisha ambalo, na liona. Napenda jumba hili, kwani, ni larangi nyeupe ambayo ndio langi ni nayoipenda zaidi, na pia huwa, linamichoro mizuri ya kupendeza. Jumba hili, lina nyumba kama miamoja ukondoni na linawapangaji. Pia, kando ya jumba hilo, kuna barabara ni barabara kuu inayo elekea mji wa Nairobi. Ni kitazama inje, katika barabara hiyo, ninaweza kuyaona magari mazuri. Sana sana, ninapenda kuangalia, magari yaliotokea hivi karibuni na magari ya kifahari ya nayopitia hapo. Pia, huwe ninaweza kuona, magari ya mizigo, sana sana, magari yanayobeba maua, ambayo, yanapandwa kwa mashamba ya lio hapa karibuni ya kielekea mji wa Nairobi ambapo, yanauzwa. Pia, kuna hoteli moja, inayohitwa Sanel, nikiangalia inje, huwa ninapata, kuiona. Hoteli ile, inawatalii wengi na kila wakati wasiku ninapoangalia, ninaweza kuwaona, watu wakijibrudisha na wengine, wakisherehekea huko. Hoteli ile inawateja wengi. Kuna pia, shule ambayo inaendelea kujengwa, kando na hoteli hiyo. Kila wakati nikiangalia, ninaona wajenzi, wakifanya kazi yao, wakiyabeba mawe na pia kupiga rada bao, zinazotumika, kwa ujenzi ule. Ninapotazama pia, naona uwanja. Ninapenda kuuangalia uwanja huo wakati wajioni sana sana. Kwani, ninaeza kuwaona watoto, wakicheza. Watoto hua, wanacheza pale, baada ya kutoka shuleni na pia wikendi, siku ya Jumamosi na Jumapili ambayo hawaendi shuleni, hua wanajumuika pale na wenzao ili kucheza. Mandhari haya, yanapendeza na kila wakati, nikipata nafasi ama ninapotaka kupumzika, huwa ninakaa apa, nikiotajua na kutazama, inje.

Majira ninayo yapenda zaidi ni majira ya vuli. Majira haya huwa na mvua ndogo ndogo ambayo si kubwa na hakuna mafuriko. Majira haya huja baada ya kiangazi wakati ambao kuna jua kali na pia kuna vumbi sana. Punde tu majira ya vuli yanapo anza, vumbi huisha na pia hewa hubadilika kutoka ile joto kali na kuwa na kibaridi ambacho siyo kikali sana. Nina penda wakati huu kwani hua tume tayarisha shamba na baada tu ya majira haya kuanza hua tunaanza kupanda. Nina penda sana kupanda mahindi ya kifuatiwa na maharagwe katika majira haya. Ninapenda pia kuzipanda mboga kama vile sukuma wiki katika shamba langu dogo. Wakati huu, wanyama pia hua wanafurahia kwani nyasi huanza kumea wakati mahali ambapo ilikuwa imekauka na kila mahali nikitazama, mandhari hua yanapendeza kwani hua kuna kijani kingi. Majira haya wakati ambao siendi kazini hua ninapenda kukaa nyumbani nikitazama nje kwani hua kuna pendeza sana.

Ninaishi kwenye nyumba ya kukodi iliyoko kwenye nyumba moja kubwa yenye majumba mengi. Nyumba hili lina ghorofa kumi. Ninaishi katika ghorofa la tatu. Nimeishi hapa kwa muda wa miaka sita. Nilipohamia hapa nyumba hii ilikuwa mpya na hakukua na wapangaji wengi ila kwa wakati huu nyumba zote zina watu wanaoishi. Ninapenda nyumba hii kwani inakuta nyeupe ambazo ninazipenda. Na pia ninaipenda kwani iko katika mandhari matulivu na mahali pasafi palipo na hewa nzuri. Ninapenda mahali hapa kwani nimbali kidogo na viwanda. Hivo, hakuna moshi unautoka viwandani na pia hakuna kelele. Watu wengi wanaoishi hapa ndani, wana watoto, na hivyo, wakati wa wikendi ama jioni baada ya watoto kutoka shuleni, kuna kelele ndogo ndogo za watoto wanapocheza. Na kumbuka mara ya kwanza nilipokuja hapa, wakati ambao hakukua kunaishi watu wengi, nilikuwa nao uoga. Lakini kwa wakati huu najihisi usalama kwani mwenye jumba hili amezingatia mambo muhimu ya usalama kama vile kuweka kamera za CCTV na pia kuwaweka walinzi ambao huwachunguza watu wageni wanapojaribu kuingia katika jumba hili. Ninapenda jinsi ambavyo majirani wanaishi kwa amani. Ni vigumu sana kusikia migogoro kati ya majirani mahali ninapoishi. Iwapo migogoro hiyo inatokea mwenye nyumba huwa anakuja na kusaidia kutatua. Pia anahimiza sana kuishi kwa amani na wengine na mtu yeyote mwenye vurugu akipatikana anaambiwa ahame. Ninapenda mahali hapa na nitaendelea kuishi hapa hadi nitakapojenga nyumba yangu.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Nimekuwa nikipenda nyama ya kuku tangu nilipokuwa mdogo. Nikiwa mdogo, wazazi wangu walikuwa wanapenda kufuga kuku. Na hivo mara kwa mara walikuwa wanawachinja kuku wale na sisi kula nyama ile ninapenda nyama ya kuku kwani ni rahisi kupika na ni tamu kulinganishwa na nyama zingine kama vile ngombe na mbuzi. Mara nyingi ninapenda kupika nyama ya kuku wakati wa wikendi. Ninapenda sana nyama ya kuku wa kienyeji. Ninawafuga kuku wa kienyeji hivo ninapenda pia kuwachinja. Napenda kutayarisha nyama hii kwanza kwa kuchemsha na baadaye kuikaanga. Ninapenda kuandaa chakula changu cha nyama ya kuku pamoja na ugali. Ninaweza pia kuila kuku kitoweo cha kuku na wali. Ninapika pia pilau ya kuku. Mara nyingi ninapenda kununua kuku sokoni iwapo sina kuku wa kutosha wa kuchinjwa. Ninaponunua nyama ya kuku sokoni kuna mambo ninayoyazingatia kama vile kuangalia kwamba kuku wale ninawanunua ama nyama ile ni swafi, haijaekwa kwa muda mrefu na pia iwe nyama yenyewe ni safi. Ninaangalia kuwa pia mahali ninaponunua nyama pawe pasafi na pia mhudumu anayeuza nyama ile awe ni mtu msafi. Mara nyingi kuna matukio ya watu ambao wanauza nyama ya kuku ambao walikufa kutokana na ugonjwa. Hivo nina mtu mmoja sokoni ninayemdhamini kuniuzia nyama nzuri ya kuku.

Ninapenda kula chakula kisicho na mafuta kuliko ninavyopenda chakula chenye mafuta. Mafuta mengi yana madhara mwilini na pia katika afya ya binadamu kama vile ukila vyakula vyenye mafuta mengi hiyo inaweza sababisha kukua na shida ama maumivu ya roho. Pia mafuta mingi mwilini yanaweza yakasababisha kufungana kwa mishipa hiyo kusababisha damu kukosa kufika vizuri katika sehemu zote za mwili. Ninapo pika chakula changu ninapenda sana kupima kiwango cha mafuta ambacho ninaweka. Kwa mfano, ninapopika wali ama pilau, ninazingatia kueka mafuta kidogo kidogo na pia ninapopika mboga zangu. Wakati mwingine, ninapenda kupika vyakula visivyo na mafuta kabisa. Kwa mfano, mara nyingi ninapochemusha githeri, ninakula kile githeri bila kukaanga. Pia ninapenda vyakula vya kuchemsha kama vile viazi vikuu na magimbi. Vyakula hivi ninavila bila kukaangwa. Ninapenda pia kuwafunza jamii yangu umuhimu wa kula vyakula visivyo na mafuta ama kula vyakula vilivyo na kiwango kidogo cha mafuta. Sipendi vyakula vilivyo na mafuta mengi kama vile iliyokaangwa kwenye mafuta mengi. Ninapenda pia kula mboga zikiwa mbichi kuliko kuzikaanga. Kama vile kabichi. Ninapenda kukata kabichi na kuiweka karoti na kuila hivo ikiwa mbichi kuliko kuikaanga. Ninapo kula nje kwa mfano ninaponunua chakula kwenye hoteli, ninazingatia hoteli ambazo zinapika vyakula kutumia mafuta kidogo. Ingawa mafuta hutu huongeza utamu na ladha kwenye chakula pia ya mafuta mengi ya na madhara makubwa mwilini mwa binadamu na hivyo ni vizuri kuepuka vyakula vilivyo na mafuta mengi ili kutunza afya yako.

Ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni. Nina mambo ambayo ninajifunza kutoka kwa maoni ambayo watu wanatoa sana sana mtandaoni. Ninaeza kujifunza jinsi watu wanavyo chukulia mambo mbali mbali. Na pia ninapenda kusoma maoni ili kujua tabia za watu. Ninasoma maoni ya watu sana sana kwenye mitandao ya kijami kama vile Facebook, Twitter, Instagram na X. Kuna watu ambao wanatoa maoni mazuri, iwapo wengine wanatoa maoni ambayo ni mabaya. Kuna watu wanaotoa maoni yanayowasaidia wengine, wengine wanatoa maoni ya kuudhii ama kudhuru hisia za watu wengine. Kuna watu ambao wanatoa maoni ya kuwaelimisha watu ama kuwaonya thidi ya mambo ambayo yanaweza tokea. Kwa mfano, kuna watu ambao wanatoa maoni kuhusu mambo yatakayotokea, iwapo watu wataendelea kuishi kwa maisha ambayo ni mabaya ama kubugia ulevi ama dawa za kulevya. Kuna watu wengine wanaotoa maoni ambayo ni ya kuwapotosha ama kuwaharibu watu wengine. Kuna watu ambao wanaotua maoni ili kuwafanya wengine wawe na mtazamo ambao hawakuwa nao hapo awali. Hivi karibuni nimekua nikisoma maoni ya watu kuhusu jinsi serikari ya inchi ya Kenya inavyoendeleza mambo yake. Na kutokana na maoni ya watu nimeeza kujifunza mambo mengi kama vile watu wangevyopenda serikari iwaendeleze. Iwapo kuna mambo ambayo mengi ninayoyapata kwenye mtandao kuna maoni ya watu ambayo hayanipendezi. Mimi mara kwa mara pia ninatoa maoni yangu kwenye mtandao kwa kuyaandika ama kwa kutumia maongezi yangu. Ninapotoa maoni yangu ninakua mwangalifu ili nisiwaudhi watu wengine. Lakini pia nikizingatia kusema mambo ambayo ni kweli kwangu na mambo ambayo ninahisi ninafaa kuyasema.

Ninapoamka asubuhi, kitu cha kwanza ninachofanya ni maombi. Mimi ni mkristo na ninaamini sana mambo ya maombi. Hivo kila siku ninapenda kuomba, kushukuru mungu kwa siku iliyoisha. Na pia, kuyakabithi mambo ninayotarajia kuyafanya kwa siku hiyo kwake mungu. Ninapenda pia kuomba ili kumuuliza mungu anilinde siku yote. Baada ya maombi, ninapo badilisha malazi. Baada ya kubadilisha malazi, ninafanya mazoezi ya asubuhi. Ninafanya mazoezi ya asubuhi, iwapo siendi kazi hiyo siku. Iwapo ninaenda kazi, ninafanya mazoezi yangu ya kila siku wakati wa jioni. Baada ya kufanya mazoezi yangu ya asubuhi, ninapenda kuoga. Ninapenda kuoga kila siku, kila wakati, kabla ya kuanza mambo yangu ya siku. Baada ya kuoga, ninapenda kuingia jikoni na kukitayarisha kiamsha kinywa. Mimi ninapenda chakula na pia ninapenda sana mambo ya upishi. Hivo, wakati wa kutayarisha, ma chakula cha asubuhi huwa ni speciali sana kwangu. Mara nyingi ninapika vyakula vya ina mbali mbali, iwapo ninao muda wa kutosha. Iwapo sina muda wa kutosha, ninapika chai ya tangawizi na kuila. Magimbi na mihogo ama viazi vikuu wakati wa asubuhi. Baada ya kupika, ninaandaa chakula na kuwaalika watu wa jamii yangu kuhudhuria chakula cha asubuhi pamoja na mimi. Ninapenda pia kuwatayarisha watoto hili waende shuleni. Baadaye ninachukua vyombo tulivyo vitumia katika chakula cha asubuhi ninaviosha ninapo maliza kuwatayari. Wachukuliwe na gari lao la shule. Siku ambazo ninaenda kazini ninaye msaidizi anaye nisaidia kufanya kazi hizi. Mara nyingi baada ya kuwapeleka watoto kwenye kituo cha basi ninaelekea kazini na iwapo siendi kazini ninarudi kwa nyumba kufanya mambo mbalimbali kama vile ikiwa ni siku ya jumamosi ninapenda kufua nguo kuosha nyumba yangu sana sana kuosha vyumba vya kulala na jikoni.

Kuna mambo mbalimbali ninayopenda kuyafanya ili kutumia mda wangu wa bure. Kwanza ninapenda kuketi huku nikitulia na kupumzika. Mara nyingi ikiwa niko nyumbani ninapenda kuketi chumbani na kutazama runinga. Ninapenda kutazama sinema sana sana sinema za mapenzi, pia ninatazama sinema za mazingira ama sinema za wanyama. Hivi karibuni nimeanza kupenda pia kutazama sinema zinazoangazia mambo ya siasa na mambo ya inchi mbalimbali zinavyo tawaliwa. Ninapenda pia wakati wangu wa bure kufanya usafi. Siku ya jumamosi, ninapenda kutoa nguo zangu zote na kuzifua pia kuosha viatu. Ninatumia mashini ya kufua nguo kuosha. Ninapenda pia kuviosha viumba vyangu sana sana chumba cha jikoni. Ninapenda kuosha jikoni kwani ninatumia muda mwingi huko kwa sababu ninapenda sana mambo ya upishi. Ninapanguza mahali kuliko na vumbi na pia kuviosha vyombo hata vile ambavyo havijatumika lakini vimeweza kupata vumbi. Ninapenda pia kwenda kujiburudisha katika maeneo ya burudani. Ninapenda kuchukua muda kuenda na jamii ama watoto wangu huko inje kushelehekea mambo madogo madogo. Ni kiwa huko ninapenda kunywa vinywaji baridi na pia kujinunulia vyakula vitamu ninavyopenda kama vile pizza. Watoto wangu wanapenda pia ninapowapeleka inje wakacheze na marafiki zao ama pia wakaweze kutazama filamu zinazoonyeshwa katika maeneo ya mtaani. Ninapenda pia kuketi ama kutulia nikisoma. Ninapenda sana kusoma na ninasoma vitabu balimbali na sana sana ninapenda kusoma vitabu vya hadithi. Hivi karibuni pia nimeanza kuvipenda kusoma vitabu vya sayansi. Na pia vitabu vinavyoangazia mambo ya siasa. Ninapenda pia wakati wangu wa bure kwenda kuwatembelea jamaa na marafiki zangu. Mara nyingi ninatumia muda mwingi kazini. Hivo sipati muda wa kuenda kuwatembelea jamii yangu na marafiki. Hivo nikipata wakati wangu wa bure, ninapenda kusafiri, kuenda kuwasalimu na pia kuwajulia hali na kuzungumza na marafiki zangu na jamii yangu. Ninapenda pia kujifunza mambo ya uimbaji wakati wangu wa bure. Nikipata nafasi hivi karibuni na tarajia kujifunza kuogelea.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa krisimasi. Msimu wa krisimasi ni katika mwezi wa disemba ambao ni mwezi wa mwisho wa kila mwaka. Krisimasi ni wakati ambao wakristu wanakumbuka kuzaliwa kwake yesu kristu. Mimi ni mkristu na hivo ninaungana na wakristu wenzangu kusherehekea. Msimu huu wa krismasi. Mara nyingi wakati wa krismasi. Watu wengi ikiwa ikiwemo mimi. Tunapata likizo kazini. Wakati huu pia watoto hua wamefunga shule. Ninapenda sana kusafiri kwenda nyumbani. Ninapenda kupumzika na pia kufanya mambo ambayo sipati kuyafanya kila mwaka kama vile kwenda kuzuru maeneo mapya. Kila wakati wa krismasi nikiwa nyumbani. Ninashirikiana na jamii yangu kuenda kanisani. Wakati huu kanisani hua wanafunza sana sana. Mambo ya kutubu dhambi kwani yesu alizaliwa ili, dhambi zetu sisi. Pia ni msimu wakusherehekea na pia kuwapa mahitaji watu wasiojiweza. Kama vile kuwapa chakula na pia kuwapa mavazi. Wakati wa krismasi, mafunzo mengi yanahimiza mambo ya kupendana na kuishi na amani. Mara nyingi, ninachukua muda mrefu kabla ya kuenda nyumbani kama vile miezi tano ama sita. Hivo msimu wa krismasi ninaupenda kwani ninapata nafasi ya kuenda kushirikiana pamoja na jami yangu. Ndugu zangu na dada zangu pia huwa wamesafiri kutoka mahali wanapoishi na kufanyia kazi ili kuungana pamoja kusherehekea krismasi. Ninapenda sana kusafiri siku chache kabla ya msimu huu. Ninapenda pia kushiriki vyakula na jamii yangu. Tunapenda sana kupika, na vyakula ambavyo tunavipika kila krismasi. Ni kama vile nyama ya mbuzi, chapati, wali na pilau. Watoto wanafurahia sana ninapowapikia chapati.